Unapenda kula wali au ugali. Napenda kula wali ingawasi kwa manachukia ugali, lakini nikichagua kwa hawalisi wangu mwenyewe wali univutia zaidi na sababu zake ni nyingi na zinausiana na latha, mazingira na hata namna ninawe ujisikia ni napokula. Kwanza kabisa napenda wali kwa sababu ya uraisi wake wa kuendana na vyakula mbali mbali. Wali unahuzo kuula na stew ya nyama, ya kuku, ya samaki, ya maharagwe, ya dengu, ya mboga, ya watamayai. Na bado ukaona ladaiko sao. Kila chakula kinapu kujana wali, kinaonekana ukamilika kwa namna fulani. Wali haufuniki lada ya chakula, bali haiweka, uweka wazi zaidi. Unapo kula wali na mchuzi mzuri, unahizi kabisa lada ya kila kitu. Pili napenda wali kwa sababu ya laini yake. Kuna wakati unakuwa umechoka na utaki chakula kizito sana tumboni, wali unakuwa chakula salama, unakula unashiba lakini ujihisi mzito sana. Asa jioni au mchana wali unipa uhuru wa kwendela na shuguli zangu bila ile hali ya kusinzia wa kuhisi umeja kupita kiasi. Hila hali manishi kwa ugali hauna nafasi maishani mwangu. Ugali ni chakula cha eshima sana hasa ukizingatia utamaduni wetu. Kuna vya kula mba vyo bila ugali haviwezi hata kufikiria kama suku mawiki, managu, osuga au samaki wa kukanga. Ugali una nguvu unashibisha sana na unakaa tumboni kwa muda mrefu. Kama ni na kazi nzito ya kufanya au najua nitakula tena kwa muda mrefu, ugali huwa chaguo nzuri. Lakini kwa upande wangu binafsi, ugali unihitaji kuwa kwenye hali fulani. Si chakula ni nacho kula kila siku bila kuchoka. Kuna siku na upenda sana, kuna siku hanahisi sitaki hata kuhusikia. Wali kwa upande mwingine naweza kula mara nyingi bila kuchoka haraka labda ni kwa sababu kuna njia nyingi za kupika. Wali wa kawaeda, wali wa kukahanga, pilao, biriani. Kila moja inaladha na isiya tofauti. Pia mazingira ya namchangu kama niko kwenye sherehe mkahawa au hafla fulani. Mara nyingi nitachagua wali. Kama niko nyumbani hasa chakula chajadi ugali unaezakungia kwangu. Kwa hiyo ni iswala la kupenda moja na kuchukua ingine bali ni upende leo na ubadilika kulingana na mazingira. Kwa kifupi kabisa nikilazimika kuchagua moja na penda wali zaidi kwa sababu ya uraisi wake, ladha yake na namna unavo nipa uhuru wa kufuraiya na vyakura tofauti. Lakini ugali bado unanafasi yake malumu hasapare ni napotaka chakulacha kunishibisha sana na kupiga nguvu na kunipa nguvu.

Unafanya nini kushirikiana na timu? Kushirikiana na timu ni jambo ninalolichukulia kwa uzito mkubwa sana kwa sababu naamini hakuna mtu anayefanikiwa pekee yake. Kwa uzoefu wangu, kazi nyingi zinapofanywa kwa pamoja huwa na matokeo mazuri zaidi kuliko pale mtu anapojaribu kufanya kila kitu mwenyewe. Kwa hivyo, ninapokuwa sehemu ya timu kuna mambo kadhaa ninayoyafanya maksudi ili kuhakikisha ushirikiano unaeza kuwa mzuri wenye tija na unaoheshimiana. Kwanza kabisa jambo la msingi ninalofanya ni kusikiliza wenzangu. Ninapokuwa kwenye timu sitaki kuonekana kama mtu ndi, kama mimi ndiye ninayejua kila kitu. Kila mtu ana uzoefu wake, mawazo yake na mitazamo wake. Kusikiliza hunisaidia kuelewa wengine wanatoka wapi, wanawaza nini na wanapendelea nini. Mara nyingi ile mawazo mazuri sana hutoka kwa watu ambao hawazungumzi sana. Na hivyo nikijifunza kujisikiliza kwa makini naweza kugundua suluhisho au wazo ambalo singefikiria pekee yangu. Pia nawasiliana kwa wazo la heshima, ninajitahidi kueleza mawazo yangu kwa njia iliyo wazi bila kudharau au kushusha thamani ya wengine. Kama ninapendekezwa au ninapingana na jambo fulani nalifanya kwa lugha ya staha, nikieleza sababu zangu badala ya kushambulia mtu. Mawasiliano mazuri huzuia migogoro mingi ndani ya timu na hata pale kunapotokea kutoelewana. Huifanya iwe rahisi kuyatatua. Tatu ninajitahidi kuwa mshiriki anayewajibika. Nikipewa jukumu fulani ndani ya timu nalichukua kwa uzito. Najua kuwa watu wengine wanategemea sehemu yangu ili wao wafanye yao. Kwa hivyo ninahakikisha nafanya kazi yangu kwa wakati na kwa ubora. Hii hujenga amani na timu inaponiangalia wanajua wanaeza kunitegemea. Kuwa mtu wa kwaminika ni nguzo muhimu sana katika ushirikiano wa timu. Nne. Ninaheshimu tofauti za watu. Kila mtu kwenye timu ana tabia kasi na mtindo wake wa kufanya kazi, wapo wanaopenda kupanga kila kitu mapema, wapo wanaopenda kufanya mambo kwa haraka, na wapo wanaopenda kufikiria kwa kina kabla ya kuchukua hatua. Badala ya kuona tofauti hizo kama kikwazo naziona kama nguvu ya timu najifunza kuvumilia kubadalika na kufanya kazi na watu wa aina tofauti bila kuwabagua au kuwachukulia vibaya. Tano, ninachangia mawazo na suluhisho. Si matatizo tu, kama kuna changamoto ndani ya timu, sijiridhishi na kulalamika pekee. Nitajitahidi kufikiria suluhisho au angalau, kupendekeza mwelekeo wa kushughulikia tatizo. Hiyo hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya timu na pia husaidia timu kusonga mbele badala ya kukwama kwenye lawama. Sita, ninajitahidi kuwa mtu wa kushirikiana si wa kushindana vibaya ndani ya timu lengo si nani ataonekana bora kuliko wengine bali ni timu ifanikiwe. Hivyo kama mtu mwingine ana uwezo zaidi katika jambo fulani sina wivu wala chuki. Badala yake najifunza kutoka kwenye kutoka kwake. Kama mimi nina ujuzi fulani niko tayari kumsaidia mwingine ajifunze. Ushirikiano wa kweli hutokea pale kila mtu anapotaka timu ishinde si mtu mmoja mmoja. Saba, ninaheshimu uongozi wa timu, hata kama si kila mara nakubaliana na maamuzi yote, kama kuna kiongozi au mratibu, natambua nafasi yake najaribu kushirikiana na yeye badala ya kumpinga hadharani, kama nina wasiwasi au maoni tofauti nayawasilisha kwa njia sahihi na kwa wakati unaofaa, hii husaidia timu kubaki na mwelekeo mmoja badala ya kuvunjika kwa migawanyiko ya nani. Nane, ninathamini sana maoni na marejesho. Kama mtu kwenye timu ananionyesha mahali nilipokosea au ninapoweza kuboresha. Sijichukulii kama ananishambulia nachukulia kama fursa ya kujifunza na kukua. Vivo hivyo nikitoa mrejesho kwa wengine naifanya kwa njia njema ya kuboresha kazi si ya kuwavunja moyo. Tisa, ninajitahidi kudumisha hali nzuri ya mahusiano ndani ya timu. Kazi haiishi tu kwenye majukumu mahusiano pia ni muhimu. Najaribu kuwa mtu wa kueleweka, wa kuongea vizuri na wa kusaidia pale inapowezekana. Wakati mwingine hata mzaha mdogo au mazungumzo ya kawaida huimarisha mshikamano na kufanya kazi iwe nyepesi zaidi. Kumi, ninajifunza kubadilika. Si kila kitu kitaenda kama tulivyo panga. Kuna mabadiliko ya ghafla, presha au makosa yanayotokea. Katika hali kama hizo ninajaribu kubaki mtulivu na kusaidia timu ipate mwelekeo mpya badala ya kukata tamaa. Kubadilika hunifanya niwe mshiriki muhimu zaidi wa timu. Hasa katika mazingira yenye inaishanga moto. Zaidi ya hayo ninahakikisha kuwa naheshimu muda wa wengine nikiwa na mkutano najaribu kufika kwa wakati. Nikichelewa au nikishindwa kufanya jambo fulani nawasilina mapema. Hii inaonyesha heshima na linazuia msuguano msuguwano usio wa lazimu.

Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Uzoegu wa kazi ulio nifundisha zaidi ni ule nilio upata nilipokuwa nikifanya kazi na kushirika na katika mazingira halisi ya kazi ya hasapali nilipo kwa bari na jifunza na sikuwa na wakika mkumbwa uwezo wangu. Uzoefu huu wa huku nifundisha tu kuhusu kazi ya nyebali, ulinifundisha kuhusu maisha, nidhamu, mausiana ya kikazi na nama ya kujisimamia kama mtu mwenzimamu enjimalengo. Kwanza kabisa uzoefu wa kazi ulinifundisha thamani ya muda. Kabla ya kuanza kufanya kazi nilikuwa nachukulia muda kwa urahisi sana. Kuchelewa kidogo au kuhairisha jambo lilionekana si tatizo kubwa. Nilipoingia kazini niligundua kuwa muda ni rasilimali muhimu sana. Kila dakika ina thamani yake na kuchelewa kwangu kunaweza kuathiri kazi ya mtu mwingine ya wata mchakatu mzima wakazi. Wakazi. Nilejifunza kuponga ratuba yangu vizuri kwa muka mapema na kukikisha kuwa majukumu yangu yanakamideka kwa wakati. Pili uzoefu wa kazi ulinifundisha uwajibikaji binafsi. Nilipokuwa shuleni au chuoni. Mara nyingi nilikuwa nafanya mambo kwa sababu ya alama au kufaulu mthani. Lakini kazini niligundua kuwa matokeo ya kazi yangu yana athari halisi. Nikifanya kosa inaweza kusababisha hasara, kuchelewesha kazi au kuathiri sifa ya taasisi. Hii nilifanya na jifunze kufikiria kabla ya kuchukua hatuwa kwa hikisha nafanya kazi kwa umakini na kukubali makosa yangu pali ya napo tokea badala ya kulawumu wengine tatu kazi ili nifundisha mana ya kushirikina na watu watatabi ya tofauti katika mazingira ya kazi haku ukutani na watu wanaofanana na wewe tu unakutana na watu wakubwa na wadogo wakali na wapole wanawilewa haraka na wanawitaji muda zaidi wanzoni hili ilikuwa changamoto kwangu kwa sababu siku elewa kwanini kila mutafikiri kama mimi. Lakini kadimude ulivyo pita nilijifunza kuatakauti hizi nisemu ya kazi, nilijifunza kugumilia, kusikiliza na kubadilisha mtazamo wangu ili kufanya kazi kwa amani na kwa ufanisi kwa kikila mtu. Nne uzoefu wa kazi ulinifundisha mawasiliano ya kitaalamu, nilijifunza kuwa si kila jambo linaeza kusemwa kwa namna yoyote. Kuna njia sahi ya kuzungumuza na mkubwa wako, njia ya kuwasiliana na mwenzako na hata namna ya kuongea na mteja. Nilijifunza kuchagua maneno kwa makini, kuzungumza kwa heshima na kusikiliza zaidi kabla ya kujibu. Ujuzi huu, wa mawasiliano ulinisaidia sana si tu kwa kazini, bali hata katika maisha ya kawaida. Tano, kazi ilinifunisha ustahimilivu na subira. Siku zote kazi haikuwa rahisi, kuna siku ambazo mambo yanaeda kama hayaendi kama ulivyopanga, kuna shinikizo, kuna makosa na kuna wakati unahisi umelemewa. Kupitia uzoefu huo nilijifunza kuwa kukata tamaa hakutakusaidia chochote. Nilijifunza kubaki mtulivu, kutafuta suluhisho na kuendelea kusonga mbele hata pale mambo yanapokua magumu. Hii ilinifanya niwe na nguvu ya ndani na ujasiri wa kubadilishi, kukabiliana na changamoto. Sita uzoefu wa kazi ulinilifundisha kujifunza kwa vitendo. Kuna mambo mengi ambayo huwezi kuyaelewa vizuri darasani au kwa kusoma tu. Ni pale unapofanya kazi halisi ndiyo utaelewa kwa undani. Nilijifunza kutumia vifaa, kufuata taratibu na kutatua matatizo kwa vitendo. Makosa nilio fanya kazi ni yalikua masomo makubwa kuliko yale nilio pata kwenye vitabu. Kwa sababu yalinigusa moja kwa moja na kunifanya nikumbuke somo hilo kwa muda mrefu. Saba kazi ilinifundisha nidhamu ya kazi. Nilijifunza kuvaa kwa staha, kufuata kanuni za mahali pa kazi na kujiendesha kwa njia inayo kagulia na kubalika kitaalamu. Nilielewa kuwa jinsi ninavyo jiwasilisha kwanzia mavazi hadi tabia ina mchango mkubwa katika namna watu wanavyonichukulia. Nidhamu hili ilinisaidia kujenga heshima na kuaminika na wenzangu wa kazi na wakubwa zangu. Nane uzoefu wa kazi ulinifundisha umuhimu wa kuuuliza maswali. Mwanzoni nilikuwa naogopa kuuliza kwa hofu kuonekana kama sielewi ama sina uwezo. Lakini baadae niligundua kuwa kuuliza ni dalili ya kujifundisha ya kujifunza si udhaifu. Nilipo anza kuuliza maswali nilielewa kazi vizuri zaidi, niliepuka makosa mengi na nilijenga mahusiano mazuri na wale walio kuwa tayari kunifundisha. Tisa kazi ilinifundisha kujithamini na kujitambua. Kupitia kazi niligundua uwezo wangu halisi, nguvu zangu na pia udhaifu wangu. Nilijua ni mambo gani ninafanya vizuri na ni wapi ninahitaji kuboresha. Hii ilinisaidia kujiekea malengo ya kujikuza zaidi kama ni kujifunza ujuzi mpya au kuboresha maeneo yalio kuwa dhaifu. Kumi, uzoefu wa kazi ulinifundisha thamani ya kazi yoyote halali. Nilijifunza kuwa hakuna kazi ndogo au kubwa kilicho muhimu ni jinsi unavyo ifanya. Kila kazi ina mchango wake katika mnyororo wa mafanikio. Hata kazi ambayo watu wengi huiona kuwa rahisi au ya kawaida inahitaji umakini, juhudi na heshima. Mtazamo huu ulinifanya nifanye kazi kwa bidii bila kujiona mdogo.

Je, unapenda kungalia nyota? Ndiyo napenda sana kuangalia nyota na si kwa juu juu, bali kwa hisia tafakari na maana ninayoipata ndani yake. Kuangalia nyota kwangu si burudani ya kawaida, ni uzoefu wa kipekee inayonifanya ni tulie ni tafakari maisha na nijisikie kwa sehemu ndogo ya ulimwengu mkubwa sana. Kila ni napo pata nafasi ya kuinua macho yangu, usiku na kutazama anga lenye nyota, na hisi kama nafasi yangu, nafsi yangu inapata mapumziko fulani ambalo si rahisi kulipata mchana. Kwanza kabisa napenda kuangalia nyota kwa sababu zinanipa utulivu wa akili. Baada ya siku ndefu iliyojaa shughuli, mawazo, pressure za maisha au hata kulekeleza watu na mitandao ya kijamii. Kuangalia nyota hunisaidia kupunguza kazi. Angalau usiku huwa tulivu, hali na maketeli. Na hilo pekee inatosha kunifanya nijisikite tofauti. Ninapokaa kimya nikitazama nyota mawazo mingi yanayo tembea kichwani huanza kupungua polepole na akili inaanza kutulia. Pili kuangalia nyota hunifanya ni tafakari maisha kwa kina. Nyota hunikumbusha jinsi maisha yalivyo mapema na jinsi sisi, binadamu kutulivyo, wadogo, ukininganisha na ulimengu mzima. Ninapoona nyota ambazo ziko mbali sana, zingine zikwepo kwa maelfu au mamilioni ya miaka. Ninajiuliza maswali mengi, kuhusu muda, kuhusu maana ya maisha na kuhusu nafasi yangu katika dunia hii. Tafakari hizi hunisaidia kujiona kwa mtazamo pana zaidi na mara nyingi hunifanya nipunguze msongo wa mawazo kuhusu mambo madogo madogo yanayonisumbua kila siku. Tatu napenda kungalia nyota kwa sababu zinanipa matumaini. Kuna wakati maisha ya napokuwa magumu unapohisi kuwa mambo hayaendi sawa au napokosa mwelekeo. Katika nyakati kama hizo kuangalia nyota hunikumbusha kuwa hata katika giza kuna mwanga. Nyota huonekana zaidi usikuwa wakati giza limetanda hili hunifundisha kuwa hata wakati wa changamoto bado kuna tumaini, bado kuna kitu kizuri kinaweza kungaa katikati ya giza nne kuangalia nyote hunipa hisia ya uhuru na unyenyekevu ninapokuwa chini ya anga kubwa na yenye nyota nahisi kama nimeachana kidogo na mpaka ya maisha ya kila siku na hizi kama niko uhuru kufikiria kuoto na kutamani bila ku vizuizi wakati huo huo nahisi unyenyekevu kwa sababu ninatambua kuwa simimi kidofu cha kila kitu uli mwengu unaendelea hata bila mimi na hilo hunifanya nijifunze kukubali mambo kwa urahisi zaidi. Tano napenda kuangalia nyota kwa sababu zinahusiana na kumbukumbu na hisia ya binafsi. Kuna nyakati fulani maishani mwangu ambapo nilikuwa nikitazama nyota, nikiwa katika hali fulani, labda nikiwa na huzuni, furaha, au nikiwa na fikiria mustakabali wangu. Kila mara ninapo ziona tena, hunikumbusha hisia zile zile. Nyota kwangu zimekuwa kama mashahidi wa safari yangu ya maisha zikiwa kimya lakini zipo. Zikinitazama wakati ninapotia hatua mbalimbali. Sita, kungalia nyota hunifanya nijifunze kuwa na subira. Nyota hazikimbii hazibadiliki haraka ziko palepale yanahitaji muda na utulivu kuzitazama vizuri. Pia hunifundisha kuwa si kila kitu katika maisha kinahitaji haraka. Kuna mambo yanayohitaji muda, utulivu na uvumilivu ili kuelewa au kuyaona vizuri. Katika dunia ya leo ilio jaa haraka, nyota hunikumbusha thamani ya kupunguza mwendo. Saba napenda kuangalia nyota kwa sababu zinachochea ndoto za na ubunifu. Endapo zitazama mawazo yangu husafiri mbali. Ninafikiria kuhusu safari za anga, kuhusu safari nyingine, na kuhusu uwezekano wa maisha kwingineko. Wakati mwingine nyota hunipa msukumo wa kuota ndoto kujiuliza vipi kama na kwa nini isiwezekane. Hisia hizi hunisaidia kubaki na hamasa ya kuendelea kutafuta maana na mwelekeo katika maisha. Nane kuangalia nyota hunisaidia kujipokea na kujitambua. Katika ukimia wa siku ni kiwa pekee yangu au na mtu mmoja wa karibu ninapata nafasi ya kujisifia mimi mwenyewe bila shinikizo la kujionyesha au kudhibitisha kitu ninapozitazama nyota sihitaji kuvaa barakoa ya kijamii. Ni mimi mawazo yangu na anga kubwa. Hii hunisaidia kujielewa zaidi na kukubali hisia zangu kama vilivyo. Tisa napenda kuangalia nyota kwa sababu zina nifanya nijisikie kuunganisho na wengine. Ninapo fikiria kuwa watu wengi duniani katika nyakati tofauti na maeneo tofauti. Wamewahi kutazama nyota zile zile nahisi kama kuna uhusiano wa kimya kati yangu na wao. Wazee wa zamani, wana historia, wasafiri na hata watu wa sasa wote wamehawahi kuinua macho yao juu na kuona nyota. Hisia hii hunifanya nijisike sehemu ya historia ndefu ya binadamu. Kumi kuangalia nyota hunipa faraja ya kiroho. Hata bila kuhusisha dini moja kwa moja kuna kitu cha kipekee sana kuhusu anga la usiku kinachogusa roho hunifanya ni hisi shukrani. Heshima na mshangao.

Una vyolea nyewele zako mara ngapi? Ninavyolea nyewele zaangu ni jambo linalo nichukulia kwa umakini mkubwa sana kwa sababu naamini nyewele ni sehemu ya utambulisho wangu, afya yangu na hata hali yangu ya kujiamini. Kwa hiyo si jambo linalolifanya kwa kubahatisha au mara moja moja bila mpangilio. Bali ni utaratibu unaofata ratiba na uelewa wa mahitaji ya nyewele zangu kwa muda tofauti. Kwanza kabisa marudio ya kulea nyewele zangu hutegemea aina ya nywele nilizonazo. Nywele zangu zina tabia yake, zinaweza kukauka haraka, kushika vumbi na au kuwa dhaifu, zikikosa unyevu wa kutosha. Kwa sababu hiyo, ninajua siwezi kuziacha kwa muda mrefu bila kuzitunza. Kwa kawaida, ninahakikisha nazilea kwa kiwango kidogo karibu kila siku. Hata kama si kufanya mambo makubwa kama kuosha au kusuka upya. Kwa upande wa kuosha nywele, sifanyi kila siku kwa sababu najua kuosha sana kunaweza kuondoa mafuta ya asili ambayo. Husaidia nywele kukua na kubaki na afya. Kwa kawaida ninaosha nywele zangu mara moja au mara mbili kwa wiki, kutegemea shughuli nilizofanya, jasho na mazingira. Kama nimekuwa kwenye vumbi sana au jua kali naweza kuosha mapema lakini kama nimekuwa ndani zaidi naacha hadi muda unaofaa. Kabla ya kuosha mara nyingi nafanya maandalizi ya awali, kama kupaka mafuta au kufanya treatment ya mafuta ya asili. Hii hufanya mara moja kwa wiki au kila baada ya wiki mbili. Mafuta kama ya nazi mzaituni au kasta hunisaidia kulainisha nywele kumarisha mzizi na kupunguza kukatika hii ni sehemu muhimu sana ya kulea nywele zangu kwa sababu hunisaidia kuzilinda hata kabla ya maji ya shampoo kugusa nywele baada ya kuosha ninazingatia sana hatua ya kulainisha siwezi kuosha nywele bila kutumia conditioner au mbadala wake wa asili hii husaidia kurudisha unyevu kulainisha nywele na kuzifanya ziwe rahisi kuchana. Wakati mwingine natumia bidhaa za dukani na wakati mwingine natumia mchanganyiko wa asili kutegemea upatikanaji na hali ya nywele zangu kwa wakati huo. Kwa upande wa kupaka mafuta ya kawaida hili hufanyika mara kadhaa kwa wiki. Si lazima niwe napaka mafuta mingi sana kila siku lakini napenda kuhakikisha nywele zangu hazikai kavu kwa muda mrefu. Naweza kupaka mafuta kidogo asubuhi au jioni hasa kwenye ncha za nywele kwa sababu ndizo hukauka na kukatika haraka. Hii hunisaidia kuhifadhi urefu wa nywele na kuziwi. Kuzipa muonekano mzuri. Kuhusu kuchana nywele nalifanya kwa uangalifu mkubwa. Sichani nywele kila wakati bila sababu. Kwa sababu najua kuchana sana au kwa nguvu. Kunaweza kusababisha kukatika. Kwa kawaida nachana nywele zangu wakati zimepa kwa mafuta. Au zikiwa na unyenyekevu kidogo. Nachana taratibu kuanzia ncha, kuelekea mzizi. Ili kuepuka kuvuta nywele na kuumiza ngozi ya kichwa. Hili hulifanya mara chache kwa wiki kulingana na mtindo wa nywele nilio nao ngozi ya kichwa nayo ni sehemu muhimu sana ya kulea nywele na hiyo unafanya massage ya kichwa mara kwa mara. Hata kama sii kila siku na jitahidi kufanya angalau mara kadhaa kwa wiki. Massage hunisaidia kuongeza mzunguko wa damu kwenye mzizi wa nywele. Kupunguza msongo wa mawazo na kusaidia ukuwaji wa nywele. Hii ni tabia nilio jifunza polepole lakini imekua na faida kubwa sana kwangu. Kuhusu mtindo ya nywele nimejaribu kuchagua ile isio leta mkazo mkubwa kwenye nywele na ngozi ya kichwa. Sipendi mtindo inayovuta sana au inayo hitaji nywele zibaki zime kaza kwa muda mrefu. Kama ninahisi kusuka au kupanga nywele kwa mtindo fulani ninahakikisha ni napanga mtindo unaolinda nywele badala ya kuziharibu hii ni sehemu ya kulea nywele zangu hata kama watu wengi hawaoni moja kwa moja. Pia ninazingatia sana ulinzi wa nywele wakati wa kulala. Siwezi kulala bila kufikiria nyuele zangu. Mara nyingi natumia kitambaa au kitu cha kufunika nywele ili kuzilinda dhidi ya msuguano unaoweza kusababisha katikati na kukatika na kukauka. Hii ni tabia ndogo lakini ina mchango mkubwa sana katika afya nywele kwa muda mrefu. Kulea nywele zangu hakuhusishi tu mambo ya nje bali pia mtindo wa maisha kwa jumla. Najitahidi kunywa maji kutosha kwa sababu najua upungufu wa maji mwilini huathiri afya ya nywele pia nina jaribu kula chakula chenye virutubisho kama protini vitamini and madini kwa sababu nywele hukua kutoka ndani ya mwili. Hata kama si kila siku ninakuwa mkamilifu ninafahamu umuhimu wa lishe katika kulea nywele. Kuna nyakati ambapo nywele zangu zinahitaji mapumziko katika vipindi hivyo napunguza matumizi ya bidhaa nyingi napunguza kushika nywele sana na kuziacha zipumue. Hii inaweza kudumu kwa wiki kadhaa na mara nyingi hunisaidia kurudisha afya ya nywele baada ya kipindi cha mitindo au shughuli nyingi. Kwa ujumla siwezi kusema kuna idadi moja kamili ya mara ninazo lea nywele zangu kwa sababu.

Mkate wa aina gani unaopenda? Mkate naopenda ni mada ambayo nikianza kuizungumza kwa kina. Siishii tu kwenye ladha ya mkate wenyewe bali inaenda mpaka kwenye kumbukumbu, mazingira hisia na hata maana ya mkate katika maisha yangu ya kila siku. Kwangu mkate si chakula cha kawaida tu cha kushibisha tumbo bali ni chakula chenye nafasi maalum sana. Kwa sababu karibu kila hatua ya maisha yangu nimewahi kuwa na mkate ndani yake kwa namna moja au nyingine. Kwanza kabisa napenda mkate uliofreshi sana ule ambao bado una joto jepesi au angalau harufu yake inaonyesha umetoka kuokwa hivi karibuni. Hakuna kitu kinachonifurahisha kama harufu ya mkate mpya. Harufu hii hunikumbusha asubuhi za mapema, utulivu wa mwanzo wa siku na hisia ya matumaini mapya. Mkate ukiwa freshi hata kama ni wa aina ya kawaida sana. Ladha yake huwa tofauti kabisa. Unakuwa laini na rahisi kutafuna na unahitaji hata kitu kingine ili ufurahie. Kwa upandu wa aina mkate wa kahawia una nafasi ya juu sana moyoni mwangu. Ninaupenda kwa sababu una ladha nzito kidogo. Si mtamu sana na hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Mkate wa kawahia, unanipa hisia ya kitu, ya kula kitu kikamilifu kama kwamba mwili wangu unapata zaidi ya kushiba tu. Pia napenda mwonekano wake, rangi yake ya asili na ukweli kwamba hauonekani umetengenezwa kupita kiasi. Nikiukula, asubuhi hunifanya nijisikie tayari kuanza siku nikiwa na nguvu na utulivu. Hata hivyo, siwezi kusema simpendi mkate mweupe. Mkate mweupo una nafasi yake maalum kulingana na wakati na mazingira. Kuna siku ambazo unataka tu kitu laini sana, chepesi na kisicho cha ladha nzito. Mkate mweupe unanifurahisha sana nikikula na chai ya maziwa. Hasa asubuhi au jioni, unachukua ladha ya chai vizuri na unakunywa kama faraja fulani. Pia mkate mweupe ni mzuri sana kwa kutengeneza sandwich kwa sababu hauzidi ladha ya kile unachoweka ndani yake. Napenda pia sana mkate wa kienyeji au wa kuokwa kwa mtindo wa asili. Mkate wa aina hii mara nyingi huwa na crust yake ngumu kidogo nje na ndani ukiwa laini na wenye unyevu. Huu ni mkate ninaohupenda sana kuukula taratibu. Labda nikiwa nimekaa mahali tulivu. Mkate wa haina hii hunifanya niheshimu chakula chenyewe kwa sababu unaonekana umetengenezwa kwa muda, subira na ujuzi. Si mkate wa kumeza kwa haraka bali wa kufurahia. Kuna pia nyakati ambapo napenda mkate wenye mbegu au nafaka mbali mbali. Kama vile ule wenye mbegu za ufuta, alizeti au nafaka zilizokobolewa. Mkate wa aina hii, hunipa ladha tofauti, tofauti kila ninapouma. Unaokuwa na muunganiko wa ulaini na ukakasi mdogo wa mbegu jambo ambalo hunifanya, nisichoke haraka. Pia hunipa hisia ya kula kitu chenye lishe zaidi hasa kama ninajali afya au ninahitaji nguvu kwa siku ndefu zaidi ya aina ya mkate napenda pia mazingira ninayokula mkate mkate ninaohupenda zaidi ni ule ninao ula bila haraka mkate unaliwa kwa presha au kukimbizana hauleti furaha ile ile napenda kula mkate nikiwa nimetulia labda nikiwa na kinywaji cha moto au nikiwa nimekaa na watu ninaopenda. Katika mazingira kama hayo, hata kipande kidogo cha mkate kinaweza kuwa cha kuridhisha sana. Mkate pia una uhusiano mkubwa na kumbukumu za maisha. Nakumbuka nyakati ambapo mkate ulikuwa chakula kikuwe asubuhi kabla ya kuanza shughuli za siku. Nakumbuka kugawana na wengine na pia kula furaha baada ya njaa. Kumbukumbu hizi hunifanya niheshimu mkate zaidi. Si chakula cha kawaida tu, bali ni ishara ya kugawana urahisi wa maisha na nyakati fulani hata za changamoto. Napenda mkate ambao haujaongezwa sukari nyingi. Mkate unapokuwa mtamu kupita kiasi hunifanya nihisi kama ninakula kitu kinachofanana na keki. Si mkate. Napendelea ladha ya asili ya unga, chumvi kidogo na labda mafuta kwa kiasi. Mkate wa haina hii unaeza kuliwa na vitu mbalimbali bila kuchosha. Unaeza kula na chai, na chakula kingine au hata pekee yake. Mkate naopenda pia ni ule unaobaki mzuri hata baada ya saa kadhaa. Kuna mikate ambayo mara tu ikikaa inakuwa ngumu au haina ladha. Mimi napenda mkate unaoweza kukatwa asubuhi na bado uwe mzuri mchana au jioni. Hii inaonyesha ubora wake na jinsi ulivyo tengenezwa kwa uangilifu. Kwa upande wa matumizi napenda mkate unaoweza kubadilika kulingana na maitaji. Kwa upande wa matumizi inapenda mkati unaweza kubadilika kulingana na maitaji. Kwa upande ambayo unaweza kukato wa kinywa, chakula charaka mchana hawa ata kitu cha kukula jioni. Mkati mzuri ni ule unaoweza kuliwa kwa njia nyingi bila kuchosha. Huo ndiyo mkati unaopenda zaidi mkati unao endana na maisha alisi kwa ujumla mkati unaopenda zaidi.

Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida? Kwa kawaida muda ninaolala si jambo la kubahatisha tu au linalotokea bila kufikiria, bali ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Usingizi kwangu si tu kupumzisha mwili, bali ni njia ya kurejesha nguvu za akili, hisia na hata motisha ya kuendelea na shughuli za maisha. Kwa hivyo ninapozungumzia masaa ninayolala sihesabu tu namba ya saa, bali pia naangalia ubora wa usingizi, mazingira ninayolala na hali ya maisha ninayokuwa nayo kwa wakati huo. Kwa wastani nalala wakati ya masaa sita hadi nane kwa siku. Ingawa si kila siku huwa sawa kabisa. Kuna siku nalala masaa saba au manane kamili na nahisi mwili wangu uko vizuri sana akili iko wazi na nina nguvu za kutosha kufanya shughuli za siku nzima pia kuna siku nalala masaa sita au hata chini kidogo hasa pale ambapo kuna mambo mengi yanayo hitajika mawazo mengi au ratiba imebanwa hata hivyo ninatambua kuwa usingizi wa kutosha ni muhimu. Kwa hiyo najitahidi kuhakikisha sifanyi upungufu wa usingizi kuwa tabia ya kawaida. Kwa kawaida nalala siku zaidi usiku kwa sababu unaona huo ndiyo muda ambao mwili na akili huweza kupumzika vizuri zaidi. Jaribio la kulala mchana linaweza kusaidia kidogo lakini haliwezi kuchukuwa nafasi ya usingizi wa usiku. Kwa usiku kuna utulivu zaidi kelele zina pungua na mwli huwa tayari kukuguza shughuli zake. Ninapo lala usiku kwa muda wakutosha naamka nikiwa na hisia ya ututivu na mandalizi ya kukabilina na siku mpya muda ninao lala pia hutegemea sana shughuli za siku niliyotangulia. Kama siku imekuwa ndefu yenye kazi nyingi za mwili au mawazo mengi mara nyingi nahitaji kulala zaidi katika hali kama hiyo. Mwili huoyesha wazi kuwa umechoka na hata nikikala mapema. Usingizi kuwa mzito na wa kina. Lakini kama siku imekuwa nyepesi na shughuli hazi kuwa nyingi sana naweza kulala masaa chache kidogo bila kujisikia vibaya sana asubuhi. Kuna pia kipindi cha maisha ambapo huathiri usingizi wangu. Kuna nyakati ama kama wazo ni mengi labda kuhusu kazi mustakabali ya mambo binafsi na mawazo hayo yanaweza kunifanya nichukue muda mrefu kulala. Katika nyakati kama hizo hata kama niko kitandani kwa masaa mengi usingizi hauji haraka au hauwi mzito sana. Lakini nikisha pata utulivu wa akili usingizi hurudi katika hali yaki ya kawaida. Ninajitahidi sana kuwa na ratiba ya kulala hata kama si kali sana. Napenda kulala karibu na muda ule ule kila siku kwa sababu nimegundua kuwa mwili unapenda mazoea. Nikilala saa ile ile mara kwa mara hata kuamuka huwa rahisi. Lakini nikijaribu ratiba hiyo kwa mfano nikiharibu ratiba hiyo kwa mfano kwa kulala sana usiku wa manane kwa usiku kadhaa mfululizo mwili wangu huanza kuchanganyikiwa na usingizi hawi mzuri tena. Kwa upande wa kuamuka maranyingi huwamshwa na saa au simu. Lakini kuna siku ninapoamka mwenyewe kabla ya alarm. Siku kama hizi huwa ni ishara kuwa nilipata usingizi wa kutosha. Lakini kama alarm inanishtua sana au nahisi sitaki kuamuka kabisa. Maranyingi huonyesha kuwa siku lala ya kutosha au usingizi wa kwa mzuri. Hili hunifanya ni jitafakari na kujiuliza nini kunasabibisha usingizi huo duni. Mazoea yangu kabla ya kulala pia yana mchango mkuba katika idadi na ubora wa usingizi wangu. Nikikaa muda mrefu nikitumia simu kuangalia video au kufikiria mambo mingi kabla ya kulala. Usingizi uchelewe kuja. Lakini nikijitahidi kupunguza kelele za akili. Labda kwa kukaa kimya kusigkiliza kitu cha taratibu au kujituliza. Usingizi huja kwa urahisi zaidi. Hiyo hunisaidia kupata masaa ya kutosha ya usingizi bila kupambana na sana. Kuna nyakati ambapo nalala chini ya masaa sita hasa wakati wa presha au majukumu mengi. Katika hali kama hizi nahizi tofauti wazii kabisa siku inayofuata. Mwili huwa mzita mawazo hayatembei haraka na wakati mwingine hata hasira huja kwa urahisi. Hali hii hunikumbusha kwa vitendo jinsi usingizi ilivyo muhimu. Si lazima mtu aambiwe kisayansi mwili wenyewe huonyesha matokeo ya kukosa usingizi. Pia nimegundua kuwa usingizi wangu huathiriwa na hali ya mazingira. Kama kuna kelele nyingi joto kali au baridi kupita kiasi, usingizi haiwi mzuri hata kama nalala kwa muda mrefu. Lakini nikiwa katika mazingira tulivu yenye hewa ya kutosha na giza la wastani, usingizi kuwa mzuri zaidi. Katika hali hiyo, hata masaa sita au saba yanaweza kunitosha vizuri. Kwa ujumla ninaamini kuwa masaa bora ya usingizi kwangu ni katia saa saba na masaa nane. Ndani ya muda huo nahisi mwili wangu unapata mapumziko ya kutosha akili na tulia na naanza siku nikiwa na nguvu. Hata hivyo sikai kujilazimisha sana kama siku moja nitapata masaa machache. Badala yake najitahidi kulipa deni la usingizi siku zinazo fuata kwa kulala mapema au kupumzika zaidi. Usingizi pia huna uhusiano mkubwa na afya yangu ya kiaakili na hisia. Nikilala vizuri na isi kwa mtulivu, mvumilivu na mwenye mitazamo mzuri wa mambo. Lakini nikikosa usingizi hata mambo madogo yanaweza kuonekana makubwa au kunichosha haraka.

Je, unapenda kusafiri na ramani au GPS? Ndio napenda kusafiri nikiwa na GPS, lakini pia nina uhusiano wa kipekee na ramani za kawaida. Na ukweli ni kwamba kila mmoja ina nafasi yake katika maisha yangu na namna ninavyo safiri. Si jambo la kuchagua moja na kuacha nyingine kabisa bali ni mchanganyiko unaotegemea mazingira, safari yenyewe na hali niliomo wakati huu. Kwanza kabisa napendea GPS kwa sababu ya urahisi wake, GPS hunipa mwelekeo wa haraka na wa moja kwa moja hasa ninaposafiri kuenda maeneo ambayo siyajui kabisa inanisaidia sana kuepuka kupotea hasa katika miji mikubwa au maeneo yenye barabara nyingi zinazofanana kuna amani fulani moyoni ninayopata nikijua kwamba hata nikikosea njia gps itanirekebisha na kunirudisha kwenye mwelekeo sahihi, hilo hunipa uhuru wa kusafiri bila hofu kubwa. Gps pia inanivutia kwa sababu inaniokoa muda, inaniambia njia fupi zaidi, inanipa mi makadirio ya muda wa kufika na mara nyingi kunipa taarifa za trafiki. Hii ni muhimu sana hasa ninapokuwa na ratiba au ninaenda mahali ambako kuchelewa kunaweza kusababisha matatizo. Katika hali kama hizi GPS huwa kama rafiki anayeniongoza kwa busara. Lakini pamoja na yote hayo ramani za kawaida zina nafasi ya kipekee sana moyoni mwangu. Kuna kitu cha kipekee sana kuhusu kufungua ramani kuangalia alama, barabara, mito na mji. Ramani hunifanya nijisikie kama mshiriki halisi wa usafari, si mtu anayefuata maelekezo tu. Unapokuwa na ramani unalazimika kufikiria, kupanga na kuelewa mazingira kwa undani zaidi.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Kwa kawaida nafanya mazoezi ya mwili mara kadhaa kwa wiki, lakini siku kwa ratiba kali sana kama ya mtu wa gym kila siku. Nina mtazamo wa kufanya mazoezi kama sehemu ya maisha ya kawaida si adhabu au jukumu zetu kuna wiki nafanya mazoezi mara tatu hadi nne na kuna nyakati zingine nafanya mara mbili tu. Kulingana na ratiba au nguvu ya mwili na majukumu niliyo nayo wakati huo. Mara nyingi mazoezi yangu huwa ya kawaid na yanayoendana na mazingira niliyopo. Inaweza kuwa kutembea kwa mwendo wakasi, kukimbia kidogo asubuhi au jioni au kufanya mazoezi ya kuunyosha mwili nyumbani. Sipendi sana kujilazimisha kufanya mazoezi magumu kila wakati. Napendelea yale yanayo nifanya nijisike vizuri baada yake, siku choka kupitia kiasi. Kwangu mazoezi yanapaswa kuongeza nguvu na afya na siku nikatisha tamaa. Kuna nyakati nafanya mazoezi bila hata kuyaita mazoezi kwa mfano, nikitembea umbali mrefu badaa, badala ya kutumia usafiri, nikifanya kazi ninazo hitaji nguvu kidogo za mwili, au nikicheza michezo na marafiki. Hayo yote uhupa mwili wa harakati zinazo hitajika, ninaamini si lazima kila mazoezi ya fanyike gym, au yawe na ratimba kali ili yawe na maana. Pia nafanya mazoezi kulingana na hali ya akili. Kuna siku na hisi msongo wa mawazo mwingi na hapo mazoezi hunisaidia sana kupunguza mawazo na kunituliza. Hata dakikambi ishirini za mazoezi mepesi hunisaidia kupata utulivu na hisia mzuri. Kuna pia siku na hisi ni mechoka sana na badala ya kujilazimisha na punguza kazi yangu na pumzika kidogo. Jambo moja muhimu kwangu ni muendelezo si ukali. Na amini ni bora kufanya mazoezi kidogo lakini kwa muda mrefu kuliko kufanya kwa nguvu sana kwa siku chache halafu kuacha kabisa nDio maana si jipi presha kubwa bali na jitahidi kuhakikisha mwili wangu unapata harakati mara kwa mara. Kwa ujumla nafanya mazoezi kwa kiasi, kwa hiari na kwa lengo la apya.

Jee, umewahi kujifunza kupiga gitaa? Ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gitaa na uzoefu ni moja ya kumbukumbu zangu nzuri zaidi ya burudani na kujieleza. Kwanza kujifunza gitaa si jambu rahisi kama kununua kifaa na kucheza tu ni mchakato wa uvumilivu nidhamu na furaha ambapo mwili na akili hujifunza pamoja. Mara ya kwanza nilipoanza nilihisi changamoto kubwa mikono yangu ilikuwa haijazoea kushikilia nyuzi kwa nguvu sahihi. Vidole vilikuwa havina mduara wa haraka, wa kubonyeza, tarakimu na sauti nyingi zilikuwa kama kelele balala ya muziki hata hivyo nilihamasishwa sana na ndoto ya kuweza kucheza nyimbo zinazo pende. Nyimbo inazopenda na nilijua kila jaribio lilio. Lililofeli lilikuwa hatua moja mbele kuelekea mafanikio. Nilianza kwa kujifunza misingi ya gitaa. Nilijifunza jinsi ya kushikilia kifaa kuweka video vyangu kwenye tarakimu sahihi na kupiga strum kwa mpangilio. Kila somo ilikuwa na umuhimu wake. Hata hatua ndogo kama kupiga kamba moja kwa mpangilio sahihi ilinipa furaha kubwa. Nilijifunza pia kuhusu rhythm, tempo na jinsi ya kusawazisha mikono miwili. Hii yote ilinifanya nijisikie kuwa ninaendelea na kila mafanikio madogo yalikuwa kichocheo cha kujifunza zaidi. Baada ya muda nilianza kujifunza nyimbo rahisi. Nilijaribu nyimbo ambazo nilizipenda kutoka zile za muziki wa kawaida hadi zile za kisasa. Kila nyimbo iliyofaulu kunipiga ilinifanya nijisikie ni heshima ya binafsi na furaha ya dani. Nilijifunza pia jinsi ya kusoma muziki ya au tabs. Jambo lilonisaidia kuelewa muundo wa nyimbo na jinsi ya kuunganisha strum na midundo ya vidole. Pia nilijifunza kuwa kupiga gitaa situ kuhusu mikono bali ni kuhusu akili na hisia pia ili nyimbo iende vizuri lazima nisikie muziki niwe na rhythm na kuelewa hisia ya wimbo. Mara nyingi nilijifunza njimbo kwa kuziimba pamoja na kuzipiga. Jambo lililonifanya nifanya nijisikie furaha ya kwenye na kuridhika. Kupiga gitaa pia kunanifundisha uvumilivu na nidhamu kwani si kila wimbo unakamilika mara ya kwanza. Muda ulipoendelea nilianza pia kushiriki gitaa na marafiki au familia. Tulicheza pamoja nyimbo rahisi, tukicheka pale ambapo tulipokosea na kufurahia kila mara tunapo shirikiana. Hii ilinifanya nijisikia kuwa gitaa si situ kifaa cha muziki. Bali ni njia ya kushirikiana, kuunda kumbukumbu na kufurahia pamoja.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Kujiandaa kwa mkutano ni mchakato ambao si unaokukomea tu kwa kuvaa vizuri au kuleta vifaa vya kazi. Ni mchakato wa kiakili, kimoja kwa muda na wa kimfumo unaohitaji mpangilio makini ili kuhakikisha mkutano unafanyika kwa ufanisi. Kwa kawaida mimi huanza kujiandaa siku au angalau masaa kadhaa kabla ya mkutano na kila hatua ninayochukuwa ina lengo lake. Kwanza kabisa najiandaa kiakili, hii ni hatua muhimu sana kwa sababu mkutano mzuri haujengwi tu kwenye nyenzo au mawasiliano, bali pia kwenye akili inayopumzika na kuzingatia lengo. Ninapojua nitashiriki kwenye mkutano huwa nafanya mazoezi ya kufikiria, najiuliza ni mada gani itazungumzwa, ni hoja gani muhimu niifikirie, ni maswali gani yanayoweza kuulizwa. Hii inaniwezesha kuwa tayari na kutojikuta nikishangazwa wakati wa mkutano. Pia hufanya nipate utulivu wa ndani kwa sababu ninafahamu kwamba sina haja ya kuchukuwa hatua za haraka bila mpangilio. Baada ya hapo najiandaa kitaalamu, hii inahusisha kusoma nyaraka, ripoti au maelezo yanayohusiana na mkutano. Kwa mfano, kama mkutano ni wa wazi, ninahakikisha nimeangalia takwimu, taarifa za awali na maamuzi yaliyopangwa. Kwa mkutano wa kitaalamu au wa kisiasa, nitafanya utafiti juu ya hoja, zinazoweza kujitokeza, mitazamo tofauti na hoja zinazounga mkono hoja zangu. Kusoma haya yote kunanisaidia kujua kweli ninachozungumza, kutoacha nafasi ya uvujaji wa mawazo au kutojua ni nini kinatakiwa. Kisha najiandaa kifaa na nyenzo. Hii ni hatua ya kimfumo na ni muhimu sana hasa kwa mikutano ya kibiashara au ya kikundi. Ninahakikisha laptop, simu au projekta zipo tayari, zipo chaji na zina vifaa vyote vinavyohitajika. Pamoja na hiyo ninaandaa noti zangu au mstari wa hoja muhimu ambazo anataka kuzungumzia. Hii hufanya iwe rahisi kuwasilisha mawazo kwa mpangilio mzuri na kutochanganya hoja wakati wa mkutano. Pia napanga muda wangu vizuri. Kabla ya mkutano najua muda nitaondoka, muda wa kufika na muda wa kuzingatia hatua za mwisho. Hii ni muhimu hasa kama mkutano uko mbali au ni mkutano wa muda mrefu. Mpangilio huu wa muda unasaidia kupunguza stress na kuzuia kuchelewa. Jambo linaloweza kuathiri taswira yangu au nafasi ya kushiriki kikamilifu.

Unashughulikia muda vipi kazini? Kushughulikia muda kazini ni jambo ambalo nahisi ni muhimu sana kwa sababu muda ni rasilimali adimu. Kufanya kazi bila mpangilio au, bila kufahsmu, muda kunasababisha stress, ubora mdogo wa kazi na wakati mwingine kushindwa kufanikisha majukumu yote. Kwa hivyo mimi nahakikisha ninashugulikia muda kazini kwa njia yenye mpangilio, nidhamu na lengo la kufanikisha kazi kwa ufanisi. Kwanza kabisa napanga kazi zangu kabla hata sijaanza siku. Hii inausisha kuandika orodha ya majukumu ya siku, kuorodesha yale ya haraka na muhimu, zaidi na kuyapanga kwa vipaumbele. Kila kipengele cha kazi kinafata muda wake na hii inanisaidia kuzingatia jambo moja kwa wakati mmoja badala ya kujaribu kufanya kila kitu kwa wakati moja. Mpangilio huu huondoa hisia ya kuchanganyikiwa na kunipa uwazi wa kile kinachotakiwa kufanywa jambo linaloongeza tija. Pili napanga ratiba ya muda wa mapumziko. Kushugulikia muda si tu kufanya kazi bila kuwacha. Mwili na akili hufanya kazi vyema zaidi ikiwa zinapewa mapumziko madogo. Hii inaweza kuwa dakika tano au kumi kila baada ya saa moja au mbili za kazi. Mapumziko haya husaidia kupunguza uchovu wa akili kuongeza umakini na kufanya kazi zenye ubora zaidi. Napanga mapumziko haya mapema ili yasibadilishe mpangilio wa kazi au kusababisha kuchelewa. Tatu, napenda kuepuka vikwazo vinavyoweza kuharibu muda. Hii ni pamoja na kupunguza vikao visivyo vya lazima, kuepuka kuangalia simu mara kwa mara au kushughulikia mazungumza yasiyo ya dharura wakati wa kazi. Kwa kufanya hivyo muda wangu unatumika kwa kazi yenye maana na si kupoteza rasilimali hii muhimu. Hii pia inahusisha kushirikana na wenzangu ili kila mtu ajue muda mzuri wa mawasiliano bila kuingilia kazi ya kila mmoja. Zaidi ya hayo napanga muda kwa kuchambua kazi kulingana na ugumu na urefu wake. Kazi ngumu au zinazohitaji umakini mkubwa hufanyiwa mapema wakati akili bado ni safi. Huku kazi rahisi au za kurudia zikibaki mwishoni. Hii inanisaidia kuhakikisha kazi zote zinakamilika kwa wakati na pia kupunguza shinikizo la dakika za mwisho pia napenda maendeleo ya kazi kila baada ya muda fulani hii inahusisha kuangalia ni kazi ngapi zimekamilika ni zile zipi ambazo zinahitaji muda zaidi na ni hatua gani zinazohitajika ili kukamilisha kila kitu kupewa maendeleo kunanisaidia kurekebisha ratiba haraka na kuzingatia muda uliobaki kwa ufanisi kwa hivyo.

Tabia gani ya watu inakuchukiza? Tabia ya watu inayonichukiza sana ni ukosefu wa heshima na kutoheshimu muda na au jitahada za wengine. Kwa kweli ni jambo linaloweza kuathiri sana uhusiano wa kikazi, kijamii na hata marafiki kwa sababu. Heshima na kuthamini jitahada ni misingi wa mawasiliano yenye afya na mishikamano mzuri. Kwanza kabisa nashugulika sana pale ambapo mtu hakuheshimu maoni ya wengine. Kila mtu ana mtazamo wake, uzoefu wake na hoja zake. Nikiona mtu anakataa kusikiliza kudharau maoni ya wengine bila sababu huwa nahisi kwamba sio tu heshima inakosekana bali pia fursa ya kushirikiana na kujenga imani iliyopotea. Hii inaweza kuathiri motisha ya kufanya kazi pamoja kwani mtu anapohisi maoni yake hayathaminiwi huwa na hofu na au kukata tama kushiriki zaidi. Pili ninachukia pale mtu anapo anaposhindwa kushirikiana au kubishana kwa njia chanya. Watu ambao wanapenda kuthibiti kila kitu kulazimisha mawazo yao au kudharau jitihada za wengine hubadilisha mazingira kuwa yenye stress na kushinda kushirikiana. Hii inasababisha mshikamano mdogo. Watu kushindwa kufanya kazi kwa ufanisi na mara nyigi huzalisha migongano isiyo ya lazima. Tatu tabia ya kusababisha uchelewaji bila sababu za mzingi pia inachukiza. Hii ni pale mtu anapochelewa bila kutoa taarifa au sababu nzuri na hivyo kuathiri mipango ya wengine kwa mfano katika kazi au kwenye kikundi. Ukosefu wa nidhamu huu unaweza kuathiri kazi nzima. Kuongeza stress na kupoteza muda wa wengine ambao tayari walipanga ratiba zao hii nahisi haina heshima kwa watu wengine na inachangia hisia za kuchukizwa au kukasirika zaidi ya hayo ukosefu wa wazi au wajibikaji ni tabia nyingine nayoikosea wakati mtu anashindwa kusema ukweli au kuonyesha uwajibikaji pale jambo linapofeli huongeza mzigo kwa wengine na kuondoa uaminifu hii inachukiza kwa sababu hufanya wengine wahisi wanapoteza muda na jitihada zao kujaribu kurekebisha hali au kushugulikia matokeo ya ukosefu wa uwajibikaji na mtu mwingine hatimaye nachukia pale watu pale watu wanapokuwa na hasira zisizo na msingi au kuleta chuki bila sababu hii inachangia mazingira kuwa yenye mzigo wa hisia na kuathiri jinsi watu wanavyoshirikiana tabia kama hizi ufanya kazi kuwa nzito mazungumzo kuwa magumu na mara nyingine hufanya watu kujaribu kuepuka kushirikiana na mtu huyo kwa kifupi tabia za watu zinazonichukiza sana ni ukosefu wa heshima kutoshirikiana kwa njia chanya. Kuchelewa bila sababu ukosefu wa uwazi na uwajibikaji na kuonyesha hasira au chuki zisizo na msingi, hizi ni tabia zinazoweza kuvunja mshikamano kupunguza motisha na kuathiri tija na hivyo huwa changamoto kubwa kwa kila mtu anayehitaji kufanya kazi au kushirikiana kwa ufanisi.

Uzoefu gani wakushangaza umewai kupata? Uzoefu wakushangaza zaidi nilio wali kupata ni ule ambao ulinifanya nibadilishe kabisa mtazamu wangu kuhusu maisha watu na ata mimi mwenyewe. Ni uzorfu ambao haukua wakutisha wala wakifari sana. Lakini ulikuwa na athari ya kina sana moenu na kilimuangu. Ilikuwa siku ya kawahida kabisa siku ambayo siku itegemea kuwa na chochote cha kipeke. Nilikuwa safarini nishachoka mkimwili na kiakili. Na kwa kweli nilikuwa nimejaa mawazo mengi kusu maisha. Maswali ya mustakabali, kazi, mafanikio na kama kweli nilkuwa ni naelekea mahali sahihi. Nilihisi kama niku katika hatua ya maisha ambapo unafanya kila kitu kinachositakiwa kinachotakiwa lakini bado ujisiki kuridhika kilichonishangaza ni kukutana na mtu nisiyemfahamu kabisa mazungumzo yakaanza kwa bahati tu hakukuwa na mpango hatuna ajenda tulizungumza kuhusu mambo ya kawaida maisha ndoto changamoto na hofu lakini kadri mazungumzo yalivyoendelea niligundua kitu cha ajabu. Mtu huyu alikuwa na ilezea hisia na mawazo abayo ya likuwa karibu sawa kabisa na yangu. Ingawa tulitoka katika mazingira tofauti kabisa kilicho nigusa zaidi ni jinsi mtu huyu alivyo kuwa mtulivu na mwenyamani. Licha ya changamuto kubwa alizo kuwa amipitia alizugumuza kuhusu kupoteza, kushindwa, kwanza upya na bada hakaendelea kuwa mini maisha ya namana. Kwa kati huo ndipo niligundua kuwa maranyengi sisi ujipa mzigo mkubwa sana tukidhani matatizo yetu ni ya kipeke. Kumbe watu wengi wanapitia mambo yanayofanana. Tofauti ni jinsi wanavyo chagua kuyakubali. Uzoefu huo, ulinishangaza kwa sababu wa haukuja kwa kelele bali kwa utulivu. Hakukuwa na tukio kubali lilo tokea, lakini kulikuwa na mabadiliko makubwa ndani yangu. Nilianza kuona kuwa wakati mwingine majibu ya masweli makubwa ya maisha hayaji kupitia vitabu vikubwa. Au mipango mikubwa bali kupitia mazungumuzo ya kawaida, ukimya na kusikiliza kwa dhati. Baada ya tukio hilo niliaza kuangalia maisha kwa jicho tofauti. Nilijifunza kuthamini nyakati ndogo kukubali kuwa kutojua kila kitu ni sawa na kuelewa kuwa safari ya maisha si mashindano. Pia nilifundisha umuimu wa kuwa wazi kwa watu na uzoefu kwa sababu hujui ni lini au wapi utapata somo litakalo kubadilisha kabisa.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako. Kuhusu kazi au masomo yangu ningesema ni safari ilioja, kujifunza, kujijenga na kujitambua hatua kwa hatua. Si safari iliyoenda kwa mstari mmoja tu, bali imekuwa na changamoto, mabadiliko ya mwelekewo na nyakati ambazo. Zimenilazimu ni jitafakari upya kuhusu ni nachotaka kufanya na ninapo kwenda mashani. Kwa upande wa masomo yamenipa msingi muhimu sana wakufikiria na kuchambua mambo. Nikiwa masomoni, siku jifunza tu yale yalio kuwa darasani, bali pia nilijifunza nidhamu, usimamizi wa mda na umuhimu wa kufanya juhudi hata pale matokeo yanapo chelewa kuonekana. Kulikua na nyakati ambazo masomo yalionekana magumu au ya kuchosha, lakini kwa nyuma ninaona yalikuwa yakiniandaa kuwa mtu mwenye uvumilivu na uwezo kutatua matatizo. Masomo yalinifundisha pia kufanya kazi na watu wa aina tofauti tofauti kusikiliza mawazo ya wengine na kujieleza kwa ujasiri. Kwa upande wa kazi, uzoefu wangu umekua na kunifungua macho zaidi kuhusu uhalisia wa maisha. Kazi imenifundisha kuwa maarifa pekee hayatoshi mtazamo nawasiliano na uwajibikaji vina mchango mkubwa sana. Nimejifunza umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii hata kama hakuna anaye kuona kwa sababu mwisho wa siku matokeo hujitokeza. Pia nimejifunza kuwa kufanya makosa nisehemu ya kujifunza na kilicho muhimu zaidi ni namna unavyoshe rekebisha na kuendelea mbele. Kazi na masomo kwa pamoja vimenisaidia kugundua uwezo wangu na mapungufu yangu. Nimegundua maeneo ambayo nimefanya vizuri kama kupanga mambo kushirikiana wengine au kujifunza mambo mapi haraka. Vivyo hivyo nimegundua maeneo ambayo na hitaji kujiboresha kama kuvumilia shinikizo au kujiamini zaidi katika nyakati fulani. Uelewa huu umenisaidia kujijenga polepole na kueka malengo ya kweli. Zaidi ya yote safari hii imenifundisha kuwa mafanikio si jambo laharaka. Bali ni matokeo ya juhudi ndogondogo zinazo fanyo kwa muda mrefu. Kazi na masomo vimenipa mwelekeo lakini pia vimenipa somo muhimu kwamba maisha ni zaidi ya cheti au nafasi ya kazi. Nikuhusu kukua kama mtu, kujifunza kila siku na kuwa tayari kubadilika kadri mazingira yanavyo badilika. Kazi na masomo yangu nisehemu muhimu ya maisha yangu ambayo yamenijenga sio tu kitaalamu bali pia kibinafsi. Ya menifanya niwe mtu mwenye mtazamo mpana zaidi kwenye mwenye malengo na aliyetayari kujifunza na kukua kila siku.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu? Wakati wa mgogoro na mtu mara nyingi najaribu kutulia kwanza kabla ya kuchukua hatua yoyote. Nimegundua kuwa hisia zikiwa juu hasira huzuni au kukerwa ni rahisi sana kusema kufanya kitu ambacho baadaye unaweza kujutia. Kwa hiyo hatua yangu ya kwanza huwa ni kuvuta pumzi kujipa muda mfupi na kujitenganisha kidogo na chanzo cha mgogoro ili akili itulie. Baada ya hapo najitahidi kusikiliza kwa makini. Hii ni sehemu ngumu lakini muhimu sana. Badala ya kujiandaa kujitetea au kujibu haraka najaribu kuelewa mtu mwingine anacho hisi na anacho maanisha hasa. Mara nyingi mgogoro mingi hutokana na kutoelewana si chuki ya kweli. Kusikiliza hunisaidia kuona mgogoro kwa mtazamo mpana zaidi na wakati mwingine hugundua kuwa kuna ukweli fulani katika alicho sema mwenzangu. Kisha hujaribu kujieleza kwa utulivu na heshima. Huwa sielekezi lawama moja kwa moja bali hutumia maneno yanayo eleza hisia zangu kama vile nilihisi au kilicho nikwaza ni. Njia hii hunisaidia kupunguza hali ya kujitetea kwa upande wa pili na kufungua nafasi ya mazungumzo ya kweli. Lengo langu huwa si kushinda mabishano bali kufika uelewano. Pia nimejaribu kuwa tayari kukiri makosa yangu pale ninapo gundua nimekosea. Hii si rahisi lakini imekuwa ikinisaidia sana kupunguza migogoro na kujenga heshima ya pande zote. Kukubali kosa hukuonyeshi hakuonyeshi udhaifu mara nyingi huonyesha ukumavu na nia ya kutunza uhusiano. Kama mgogoro ni mkubwa au hisia bado ziko juu huona ni bora kuhairisha mazungumzo hadi wote tuwe tumetulia. Wakati mwingine muda peke yake huponya mengi baada ya hapo mazungumzo huwa mepesi na yenye tija zaidi. Kwa kifupi, wakati wa mgogoro najitahidi kutulia, kusikiliza, kujielewa kwa heshima na kutafuta suluhisho badala ya lawama, na juu ya yote hujiuliza swali moja muhimu, jie, ninatamini kushinda mhoja au kutunza usiano, swali hizo uniongoza sana katika hatua ninazo chukua.

Unafanya nini kulinda mazingira? Ninapo fikiria kuhusu kulinda mazingira naona ni jukumu la kila mtu. Hata kupitia hatua ndo gondogo tunazo fanya kila siku. Silazima uwe na mradi mkubwa au rasili mali nyingi uchangie. Mara nyingi mabadiliko kwa huwanza na tabia zetu za kawaida. Kwanza kabisa ninajitahidi kupunguza uchafu ninao zalisha. Hii inausisha kuepuka matumizi ya plastiki za mara moja kama chupa na mifuko ya plastiki. Na badala yake kutumia vitu vinavyoweza kutumika tena pia ninapanga taka kwa kutenganisha zinazo weza kureje olewa na zile zisizo weza kwa sababu najua hatuwa hiu usaidia kupunguza nzigo kwa mazingira. Pili ninajaribu kutumia resilimali kwa wangalifu. Asa maji na umeme kuzima tazi zisizo itajika kutumia maji kwa kiasi na kwepuka upotevu ni mambo madogo lakini yenye athari kubwa kwa muda mrefu. Hii na nisaidia sio tu kulinda mazingira bali pia kujenga nidamu ya kuwajibika. Vile vile ninaunga mkono usafi wa mazingira kwa kushiriki au kuhamasisha usafi wa maeneo ya pamoja kama vile mita au maoneo ya wazi, kuwana mazingira usafi unipamotisha ya kuatuzza zaidi na pia huahamasisha wengine kufanya hivyo hivyo. Pia ninaamini katika kuelimisha na kuhamasisha wengine. Wakati mingine kuzugumuza tu na mtu kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira kunaweza kubadilisha mtazamo wake. Ninapotaka na fasi kushiriki marifa uzoefu wangu kuhusu mazingira kwa jinsi rahisi na isio ya kulazimisha. Kwa ujumla nalinda mazingira kwa kuchagua kuishi kwa uangalifu kuheshimu rasilimali za asili na kuwahimiza wengine kufanya vivyo hivyo. Ninamini kuwa tukifanya kila mmoja kwa semu yake hata kama nindogo matokeo yake uonekana na kuleta mabadiliko chanya kwa jamii na dunia kwa jumla.

Jee, unapenda kununua vitu mtandaoni? Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni na kwa kweli imekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu ya urahisi na faida nyingi zinazo kuja nayo. Kununua mtandaoni si tu kuhusu kupata bidhaa, bali ni uzoefu mzima unaohusisha kupanga, kuchagua kwa makini na kufanya maamuzi kwa njia ya taarifa zaidi. Ka ni teknolojia ilivyo endelea ndivyo kununua mtandaoni kumekua rahisi salama na kuvutia zaidi. Kwanza kabisa napenda kununua mtandaoni kwa sababu ya urahisi mkubwa. Unaweza kununua vitu kukiwa nyumbani, kazini au ata safarini bila kulazimika kusafiri kwenda dukani. Kusimama kwenye foleni au kukabiliana na msongamano wa watu. Hii uokoa muda na nguvu. Hasa kwa mtu ambaye anaratiba yenye shughuli nyingi. Mara nyingi nachukua muda wangu pole pole kuchagua bidhaa kulinganisha bei na kusoma maelezo bila shinikizo la muuzaji. Pili kununua mtandaoni hunipa chaguo pana sana. Mtandaoni kuna bidhaa kutoka kwa wauzaji, tofauti, nchi, tofauti na mtindo tofauti. Kama nina tafuta kitu maalum ambacho si rahisi kukipata karibu nami. Mtandao hunipa nafasi ya kukipata kwa ra uraisi. Pia ni naweza kulinganisha ubora na bei kwa kubofya tu. Jambo ambalo linachukua muda mrefu sana kama ningefanya dukani. Jambo jingine linalo nivutia ni maoni na tathmini za wateja wengine. Kabla ya kununua mara nyingi husoma maoni ya watu walio kwisha kutumia bidhaa husika. Hii hunisaidia kufanya uamuzi bora na kuepuka bidhaa zisizo na ubora. Ingawa si kila tathmini ni ya kuaminika kwa asilimia mia moja. Kwa ujumla hunipa picha ya awali ya kile ninachotarajia. Hata hivyo kununua mtandaoni pia kuna nifundisha nidhamu na tahadhari. Si kila kitu au tangazo linafaa kufuatwa. Nimejifunza kuangalia uhalali wa tovutovuti, sera za kurejesha bidhaa na usalama wa malipo. Inani fanya niwe mtumiaji makini zaidi na nisifanye maamuzi ya haraka yanayo weza kunigharimu badadae pia napenda kununua mtandaoni kwa sababu ya kubadilika kwa muda naweza kununua usiku wa manane au mapema asubuhi bila kujali saa za kufungua maduka hii hunipa uhuru wa kupanga muda wangu vizuri wakati mingine hata hunipa nafasi ya kufanya utafiti zaidi kabla ya kufanya uamuzi kitu ambacho si rahisi unapokuwa dukani na ana kwa ana kwa upande mwingine kuna changamoto pia wakati mwingine bidhaa inaweza kuchelewa katika kufika au isiwe sawa kabisa na picha au maelezo lakini hata changamoto hizi zimekuwa zikini fundisha kuwa mvumilivu na kufanya maamuzi ya busara zaidi wakati ujao pia hunikumbusha umuhimu wa kuchagua wauzaji wa kuaminika.